Kinachonifanya nifurahi sana ni pale ninapoweza kusaidia mtu kwa mafanikio Hasaa wakati naona maelewa amepata suluhisho au amefanikiwa kufika lengo lake kutokana na msaada wangu Pia ninafurahia sana nikikuona ukijifunza kitu kipya nikikusaidia kuandika au kuelewa jambo kwa urahizi mazungumzo mazuri yenye heshima na udadisi kama haya yako.

Michezaji wa michezo ninayempenda ni Lionel Messi. Ninaompenda kusababu anakipaji cha kipekee, nidhamu na unyenyekevu licha ya mafanikio wa makubwa alioapata. Michezaji wake unaonyesha ubunifu, bidii ya mapenzi ya kweli kwa mpira wa miguu. Pia, ana anahamasisha wengi kuamini kuwa kufanya kazi kwa bidii kunaweza kupaleka mbali.

Mchezo ningependa kujaribu ni mpira wa raga. Napenda kujaribu mchezo huu kwa sababu unachanganya nguvu, mbinu na ushirikiano wa timu na nichanga moto ya mwili na akili. Pia, unaleta msisimuko mkubwa na furaha wakati unaposhirikiana na wenzako kushinda mchezo. Ingawa ni mchezo mgumu, ngependa kupata uzoefu wa moja kwa moja na kuona jinsi unavyoweza kunifundisha uvumilivu nidhamu na mshikamano wa team.

Sera ya kampuni ninayoyiona muhimu ni sera ya uwazi, heshima na usawa kazini. Sera hii inahakikisha kwamba wafanyikazi wote wanaheshimiwa, maoni yao yanadhaminiwa na fursa za maendeleo zinatolewa kwa kila mmoja bila ubaguzi. Pia sera za usalama kazini na afya ya wafanyikazi. Ni muhimu sana kwani husaidia kuepuka ajali, kudumisha afya na kuongeza tija. Kampuni yenye sera hizi huunda mazingira ya kazi mazuri, yenye furaha na yenye tija kwa wafanyikazi wote.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Mara kwa mara. Hasa, pale kuna jua kali au hali ya hewa baridi. Kofia hunisaidia kulinda kichwa na macho kutoa mtindo mzuri na kuongeza faraja. Pia, mara nyingine huva kofia kwa vituo vya mtindo au sherehe. Kwa sababu, inaweza kuangeza uwanekano wa kipekee na kuonyesha mtindo wangu binafsi.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile ya kusaidia wengine kufanikisha malengwa yao. Hii inawezekana kuwa kazi ya timu kushugulikia wateja au kutuoa msaada katika mradi mgumu. Napenda kazi hii kwa sababu hunipa furaha kurithika na kuonyesha umuhimu wangu kazini. Pia hufundisha uvumilivu, ushirikiano na nidhamu ambazo ni muhimu kwa mafanikio ya kitaaluma na binafsi.

Kusubiri kwenye mstari, huweza kufanya ni nijihisi kidogo mwanyia subira na mara nyingine. Kidogo uchovu hata hivyo, mara nyingi napendelea kuchukua muda huo kupumzika kuangalia simu au kufikiria mambo ya muhimu. Kusubiri pia kuna kuna nifundisha uvumilimu na heshima kwa wengine, kwani kila mdy anapaswa ku kupata nafasi yake bila kuruka mstari.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye mikahawa, midogo ya karibu au maeneo ya wazi kama bustani au maeneo ya kupumzika Napendelea sehemu zilizo safi tulivu na zenye chakula kitamu hasa zinazotoa vyakula vya kienyeji au mchanganyiko wa kienyeji na kigeni kula nje hunipa nafasi ya kubadilisha mazingira kufurahia huduma na wakati mwingine kukaa na marafiki au familia.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki wa karibu. Kila mwaka tunakutana nyumbani au kwenye maga mkahawa wa karibu tunacheka kushirikiana chakula na kufurahia burudani kama muziki au mchezo midogo. Keki ni kipengele muhimu sana, napenda keki tamu ya chokoleti kwa zawadi, napenda kupata kitu ambacho kina nisaidia kujifunza au kitu cha burudani. Sherehi unipa furaha, mshikamano, wakijamii na nafasi ya kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na wakati wa pekee wa kusherehekea maisha na kushirikiana na wapendwa.

Ndio, napenda mvua. Mvua hunipa utulivu na hali ya kutafakari. Hasa ninaposikia sauti yake ikinyesha taratibu. Pia napenda mvua kwa sababu kuifanya mazingira kuwa ya kijani, safi na yenye hewa nzuri. Ingawa wakati mwingine, mvua nyingi huleta usumbufu. Kwa ujumla hunifanya nijisikie nimepumzika na karibu na asili.

Kila siku ninatumia simu kwa takribani masaa mbili au tatu kulingana na shughuli za kazi na burudani. Mara nyingi ninatumia programu kama whatsapp, youtube na barua pepe Kwa mawasiliano, kupata habari, na kujifunza mambo mapya. Ninakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya kimsingi yenye vitufe na nilifurahia sana kuwa na uwezo wa kupiga simu na kutumia ujumbe mfupi na hata hivyo, sasa simu ni chombo cha kila kitu Kwa sababu inaweza kutumika kwa kazi, burudani, elimu na mawasiliano ya haraka. Napenda kuzima simu wakati ninapumzika, wakati wa familia au usiku ili kulala vizuri kwa sababu kunanisaidia kupumzika kiakili na kuzingatia maisha ya kila siku bila usumbufu.

Kazini nashughulikia mda kwa mpangilio na nidhamu, kupanga ratiba ya kila siku, kueka muda wa kila kazi, kuchukua mapumziko madogo, kushirikiana na wengine, kugawana majukumu ili kazi ifanyike kwa haraka na kwa ubora, kurekebisha mpangilio pale inapohitajika, ikiwa kazi mpe inatokea au muda unabadilika. Njia hii husidia kufanikisha kazi zote kwa ufanisi, kuepuka msongo wa mawazo na kuhudumisha nidhamu kazini.

Ninapenda aina mbalimbali za muziki, lakini pop na reggae ndizo ninazopenda zaidi. Napenda muziki huu kwa sababu hunipa furaha utulivu na nguvu ya kushirikiana na wengine. Mwimbaji na ninayempenda zaidi ni Burna Boy, kwa sababu nyimbo zake zinaamsha hisia na mara nyingi zina ujumbe mzuri wa maisha. Mara nyingi huliwazisha mziki asubuhi kabla mziki asubuhi kabla ya kuanza kazi wakati wa mapumziko au jioni wakati wa kupumzika nyumbani. Ninapohisi muziki wangu unaopenda, uhisi ufuraha msisimko na wakati mwingine unaniruhusu kusahau matatizo ya siku. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwa sababu hunisadia kupumzika akili na kuimarisha hisia nzuri.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga kazi. Ingawa ninafanya kazi kwa nidhamu, mara nyingine napoteza muda kwenye shuguli zisizo muhimu au kuzidisha kazi kwa wakati moja. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kufanikisha kazi kwa haraka, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija kazini. Ningeweza kuwa kutumia zana za kupanga ratiba, kuweka kipaumbele kwa kazi na kuangalia kila siku ni vipi ningeweza kufanya vizuri zaidi. Muda mzuri wa kuanza ni asubuhi wakati akili iko safi na ya tayari kushughulikia mambo mapya.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, haswa wazazi na bibi kaka. Tunazungumza mara kwa mara kushirikiana katika shughuli za nyumbani na kusherehekea matukio muhimu pamoja. Napenda kuwasikiliza wazee wangu kwa sababu wananifundisha maarifa, maadili na historia ya familia. Mahusiano haya hunipa furaha heshima na msaada wakihisia katika maisha ya kila siku.

Jambo muhimu nililofundishwa na wazazi wangu Walinifundisha maadili ya heshima, nidhamu na umuhimu wa bidii kazini ufunuo huu umenisaidia kuchukua maamuzi sahihi kushugulikia changamoto kwa utulivu na kuishi kwa heshima na wengine. Pia mafunzo haya yamenisaidia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu kazini na nyumbani.

Mara nyingi, wikendi napenda kupumzika na kufurahia muda wa bure. Hii inaweza kujumuisha kuwa na familia na marafiki, kula pamoja, kutazama filamu au kucheza michezo midogo, kutembea au kufanya mazoezi, kusoma vitabu au kuona video mitandaoni, kufanya shughuli za nyumbani, kama kupanga, kusafisha au kupika chakula kizuri. Wikendi hunisaidia kupumzika baada ya kazi za wiki, kuimarisha uhusiano na familia na kupata nishati mpya wa wiki ijayo.

My procedure. Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi. Kwanza nasikiliza kwa makini bila kukatiza. Kisha najaribu kuelewa hoja yao hata kama ni maoni ya kusowa. Baada ya hapo najuliza nini naweza kujifunza kutokana na maoni hayo. Na kuchukua hatua za kuboresha pale inapohitajika. Pia nashukuru mtu alietowa maoni kwa sababu hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Napendelea mwanga wakati. Mwanga wakati hunipa faraja kwa macho, hunisaidia kuzingatia kazi vizuri na haufanyi nijisikie kuchoka haraka. Mwanga mkali sana unaweza kuchosha macho, ilihali mwanga hafifu unaweza kufanya kazi iwe ngumi. Ndiyo maana mwanga wakati ni mzuri kwa kusoma, kufanya kazi na kupumzika.

Ndiyo, nimeshawahi kushiriki mashindano mara chache, hasa mashindano ya masomo au mchezo. Ushiriki huo ulinifundisha ushindani wa haki kujiamini na kufanya kazi kwa bidimu. Hata kama wakati mwingine sikushinda, nilijifunza kwamba kushiriki na uzoefu ni muhimu kwa subabu hunisaidia kukua na kujiandaa vyema kwa changamoto za baadae.

Ndiyo, nimewahi jaribu kujifunza kupiga gitaa, hasa misingi ya kucheza kama nashika kod rahisi na kupiga mipigo wa kawaida. Nilivutiwa na gitaa kwa sababu nilitwa mziki mzuri. Huniruhusu kujieleza kihisia, ingawa sikuandelea hadi kuwa mtaalamu. Uzuefu huo ulinifundisha uvumilivu mazoezi ya mara kwa mara na kuthamini sana sana ya mziki.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni kukamilisha masomo yangu. Tukio hili lilinifundisha nidhamu uvumilivu na kujiamini kwa sababu haikuwa safari rahisi lakini nilifanikiwa kwa bidii. Mafanikio hayo yalifungua milango ya fursa mpya, na kunifanya nitambue kuwa kwa juhudi na subira malengo makubwa yanaweza kufikiwa.

Napenda mikutano mifupi iliyoandaliwa vizuri na yenye lengo wazi. Mikutano ya aina hii huwa na ajenda iliyo wazi. Muda uliopangwa na nafasi ya kila mshiriki kutoa maoni yake kwa uhuru. Pia napendelea mikutano ambayo huleta suluhisho na maamuzi ya vitendo. Badala ya majadiliano marefu yasiyo na mwelekeo. Aina hii ya mikutano huokoa muda na huongeza ufanisi kazini.

Ninapokuwa nimefurahia nikiwa nyumbani napenda kufanya mamba yanayonipumzisha na kunipa furaha zaidi kama kusikiliza muziki, kuzungumza na familia, kupika chakula kinacho ninachokipenda, kusoma kitabu, kupumzika tuu na kufurahia utulivu wa nyumbani mambo haya, hunifanya najisikie salama, mtulivu na mwenye shukrani kwa kuwa nyumbani.

Mara nyingi husomea habari mtandaoni kupitia tuvuti za habari za kwaminika, mtandao ya kijamii na apps za habari. Kwa mfano, tovuti za magazeti, apps za habari, mitandao ya kijamii, napendelea vianzo vya habari vina vyokuwa vya kwaminika, vilivyo na uthibitisho na vina vyotoa maelezo ya kina, ili niweze kufahamu kina chotokea duniani kwa usahihi.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni biolojia. Napenda biolojia kwa sababu uniwezesha kuelewa maisha mimea wanyama na jinsi miili yetu inavyofanya kazi. Somo hili hunifurahisha kwa sababu linachanganya kufikiria, uchunguzi na majaribio na mara nyingi inanifundisha kudhamini asili na afya yangu binafsi.

Napenda kusama vitabu vya hadithi na elimu. Hii inajumuisha. Hadithi novels kwa sababu hunifundisha maisha, hisia na mawazo mapya. Vitabu vya historia uniwezesha kuwaelewa matukio ya zamani na jinsi dunia ilivyibadilika. Vitabu vya ujuzi wa ilimu kama teknolojia ya sayansi au maendeleo binafsi kwa sababu hunipanua maarifa na kusaidia kaboresha maisha yangu. Napenda vitabu vinavyo kuwa vinachangnya kufurahisha na kujenga akili na mara nyingi hunipa motisha ya kufikiria na kujifunza zaidi.

Wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Asubuhi akili iko safi yenye umakini na nguvu ya kushughulikia kazi kwa umakini mkubwa. Mara nyingi napanga kazi muhimu za siku, saa za mwanzo kwa sababu msongo wa mawazo haujafika badoc, na ninaweza kumalizia kazi kwa ufanisi zaidi. Wakati wa asubuhi hufanya pia nifurahie kazi na kuwa na tija zaidi.

Kila siku ninatumia gari au mabasi ya uma kama njia ya usafiri Gari mara nyingine ninapenda kutumia gari kwa sababu ni rahisi haraka na hutoa uhuru kwa kuenda mahali popote Basi au matatu ninapenda kutumia mabasi au matatu kwa usafiri za kawaida Hasapale nakusanya muda au napenda kupunguza garama za usafiri njia hizi husaidia kuwenda kazini au shule kwa usahihi Kwa usalama kwa urahisi wa kila siku.